Viatu ambazo zinafutia ni zileze nyeupe ambazo zinaitwa Air Force One Air Force One ni viatu ambazo ni vizuri na zinaeza kutokea unaezafaa na nguo yoyote ile Air Force One ni viatu ambazo unafaa kuzivitunza vizuri ili kumaintain hiyo rangi ya white izi ziziharibike na ziweze kustahili kwa muda mrefu.